Kampuni ya teknolojia ambao na iamini moja wapo ni Meta Meta ni moja wapo ya kampuni ya teknolojia ambayo na iamini sana katika teknolojia yake. Naamini namna inavyoendesha vitu vyake lakini pia naamini namna inavyofanya mambo yake.